Mawasiliano kupiga na kupokea simu, mawasiliano ya kazi na familia, kukutafuta habari na elimu mtandaoni, kusoma baruapepe.

Napenda baridi kwa sababu ni rahisi kufanya kazi na kufikiri ukiwa baridi kuliko joto kali, usingizi huwa mzuri zaidi, unaweza kuongeza nguo kwa kirahisi kuliko joto kali.

Kwa sababu huchochea ubunifu na mawazo mapana, huleta ulimwengu tofauti, uchawi, mashujaa na viumbe wa ajabu. Mara mingi huwa na mafundisho ya maisha.

Ndivyo napenda chakula kitamu kwa sababu hufanya kula kufurahisha, huleta furaha na kuridhika. Mara nyingi chakula kitamu huunganisha watu, familia na marafiki kukaa pamoja.

Napenda kuogelea kwa sababu ni mazoezi mazuri kwa mwili mzima. Kunampa mtu hisia ya uhuru na utulivu. Kunatuliza akili hasa ukiwa baharini au kwenye maji ya asili.

Mimi ni mtafiti na mshauri wa maarifa. Kazi yangu ni kusoma sana vitabu, tafiti, teknolojia, historia na lugha. Kisha kusaidia watu kutatua matatizo kujifunza vitu mpya.

Napenda muziki wa asili ya kiafrika kwa sababu una mzizi, hadithi na mafunzo ya maisha na pia bongo flavor una hisia mapenzi, changamoto za maisha na matumaini.

Najikinga na jua kali kwa kuvaa mavazi yanayofunika mwili wangu wote, kunywa maji ya kutuosha, kulinda macho na ngozi ya uso, kutumia mafuta ya kukujikinga na jua, yaani.

Kwa kuheshimu muda na tofauti za saa kwa kutumia zana za kushirikiana kazi kama vile Trello na Notion kwa kujenga uwaminifu na mahusiano mema na uwajibikaji binafsi kwa kazi.

Huwa nasoma vitabu na kujifunza vitu mpya kila ziku. Huwa nasikiliza muziki na wakati mwingine kucheza ngoma kwa furaha. Huwa nazungumza na watu, kusikiliza hadithi zao na mawazo yao.

Nilijaribu kukula sushi Japan samaki mbichi na mwenye ladha yake ya kipekee sana na fried rice ya Kichina. Rahisi lakini yenye mchanganyiko mzuri.

Kwa kucheka na marafiki darasani au wakati wa mapumziko, kufaulu mtihani nilio uogopa baada ya kujitahidi sana. Kwa kushiriki michezo, mijadala au sanaa na kujihisi sehemu ya timu.

Kwa kuwa mtaalamu anayeaminika katika anachokifanya si kwa cheo bali kwa matokeo kwa kusaidia na kuinua wengine hasa vijana na wanaoanza safari zao.

Asubuhi dakika kumi, mpaka kumi na tano, nanyoosha mwili, navuta pumzi kwa kina, na matembezi, mafupi na kuruka kamba mchana, natembea kidogo badala ya kukaa, jioni dakika ishirini ni mchanganyiko scouts.

Japani ina mchanganyiko wa utamaduni wakale na teknolojia kisasa nidhamu heshima na mpangilio wa maisha yao inavutia. Chakula chao kama sushi na ramen kina utambulisho wakipeke.

Ninaishi mahali palipo tulivu. Salama na karibu na huduma muhimu penye watu wenye ukarimu na mazingira yanayonipa amani ya moyo na nafasi ya kufikiri na kufanya kazi vizuri.

Nafanya kazi asubuhi kwa sababu akili huwa tulivu na makini, hakuna kelele au usumbufu mwingi, ni rahisi kupanga siku na kufanya kazi nzito nzito.

Uwezo wa kuelewa watu kwa undani na kusaidia, kubadilisha maisha yao kwa njia chanya, kwa kusikiliza na kuelewa haraka hisia na mahitaji ya watu kwa kujifunza kwa haraka bila kuchoka.

Nikiwa na furaha nyumbani napumzika nasikiliza mziki laini nasoma na kutafakari kidogo na kufuraia ukimya na mazungumzo mazuri na watu wa karibu mbani.

Ndivyo, nimegawanya taka zangu, taka za vyakula kwa mboji, yani compost, plastiki na chuma kwa kurejelewa na taka nyingine kuzitupa mahali sahihi ili kulinda mazingira.

Mawasiliano mazuri uwezo wa kusikiliza kufikiri kwa kina na kujifunza haraka kwa sababu ndizo hunisaidia kufanya kazi vizuri na watu kwa kutatua matatizo kwa ufanisi.

Kujitunza binafsi kwa kuoga na kupiga mswaki na kujipanga kubadilisha nguo za kulalia, kula na kunyua kwa kiasi na pia kutafakari na kutulia.

Natumia WhatsApp kwa kuwasiliana na familia, marafiki na kazi, Facebook kwa Burudani, YouTube kujifunza habari na Burudani, TikTok Burudani fupifupi na maudhui ya ubunifu.

Kwa kushukuru Mungu kwa maisha na pia kukutana na familia na marafiki kula chakula kizuri kama keki, kupokea zawadi na kuweka malengo mapya maishani.

Napenda utulivu wake, watu wa karibu wanaosaidiana. Na mazingira yanayonifanya anijisikia nyumbani. Pia ni vizuri kuwa na mahali salama pa kupumzika na kuwasiliana na majirani.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa mantiki, kutatua matatizo na kufanya maamuzi kwa usahihi unaohitajika.

Ndivyo natumia mitendao ya kijamii hasa kuwasiliana na watu, kujifunza mambo mapya na kupata habari lakini kwa kiasi na kwa uwangalifu wa juu.

Filamu ya The Gods Must Be Crazy inayohamasisha na kufundisha hasa inaonyesha ushindi dhidi ya changamoto. Urafiki au safari ya kujitambua kwa sababu hunipa motisha na matumaini.

Kwa kukusanya taarifa muhimu ku kuzipanga kwa mpangilio mzuri kuandika kwa ufupi na uwazi kisha kukagua kabla ya kuwasilisha ili ziwe sahihi na rahisi kuelewa.

Na hakikisha na kamilisha kazi kwa wakati kwa kupanga mapema kukugawa kazi katika atua ndogo kuepuka usumbufu na kufwatilia muda wangu kwa umakini.

Na napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano huleta mawazo tofauti, husaidia kutatua matatizo kwa haraka na huongeza ufanisi kazini.

Timu ya mpira wa miguu inayocheza kwa mshikamano na nidhamu hasa ile inayowapa nafasi vijana na kucheza kwa bidii kwa sababu hunipa furaha na motisha.

Ndiyo napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni zoezi nzuri la mwili unisaidia kupumuzisha mawazo na ninjia rafiki kwa mazingira.

Naboresha michakato ya kazi kuchambua kinachochelewesha kazi. Kurahisisha hatua zisizo za lazima kukutumia teknolojia na kushirikiana na wenzangu kubuni njia bora zaidi za kufanya kazi.

Nasherekea mwaka mpya kwa kuwa na mda na familia na marafiki kutafakari mwaka uliopita kuweka malengo yangu mapya na kushukuru kwa mafanikio yaliopatikana.

Ndiyo napenda kuimba kwa sababu huleta furaha hupunguza msongo wa mawazo na hunisaidia kujieleza kihisia katika maisha yangu.

Lengo langu kazini hukuwa kukuza ujuzi wangu kuwa mtaalamu anayeaminika na kuchangia mafanikio ya shirika huku nikikuwa kielimu na kiutendaji.

Ndiyo, nimeshawai kusafiri kwa ndege na uzoefu huo ulikuwa kusisimua kwa sababu ya kasi ya safari na kuona mandhari nikiwa ju angani.